Ndiyo, ninaweza kusema bila kusita kwamba mimi ni mtu mbunifu na ubunifu wangu hauko kwenye jambo moja tu. Bali, naonekana katika maeneo mengi ya maisha yangu ya kila siku. Kwangu, ubunifu si lazima uwe kuchora, kuchora picha au kuimba peke yake. Bali ni namna ninavyofikiri, ninavyotatua matatizo na ninavyokabiliana na hali tofauti zinazojitokeza Mara nyingi napenda kuangalia jambo moja au mtazamo mpana zaidi na kujaribu kulielewa kwa kina kabla ya kuchukua hatua huu unasaidia kuwa na fursa au suluhisho ambazo wengi huenda wasizione mara ya kwanza katika kazi au majukumu yangu ya kila siku napenda kufanya mambo kwa njia ilio tofauti kidogo Lakini mambo yenyewe mantiki Sifuraishwi sana na kufanya kitu kwa sababu ndivyo inavyozoelewa kufanyika bila kuelewa sababu yake. Hapo ndipo ubunifu wangu hujitokezea kwa sababu naanza kujiuliza maswali kama je Kuna njia raisi zaidi? Je, kuna njia bora zaidi? Au je, kuna njia ambazo zinaweza kuleta matokeo mazuri zaidi? Nina ubunifu katika mawasiliano napenda kueleza mawazo yangu kwa njia ambayo watu wanaweza kuelewa kirahisi Hata kama mada ni ngumu najaribu kutumia mifano halisi, lugha nyepesi na mtiririko mzuri wa mawazo ili ujumbe ufike bila kuchosha au kuchanganya Hii imenisaidia sana katika kushirikiana na watu tofauti kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kuelewa mambo. Ubunifu hunisaidia kubadilika kulingana na mtu na mazingira niliopo. Kwenye maisha ya kawaida, ubunifu wangu unaonekana hata kwenye mambo madogo madogo. Kwa mfano jinsi ninavyopanga muda wangu, jinsi ninavyo tumia rasilimali nilizo nazo au hata jinsi ninavyopumuzika. Napenda kubuni ratiba ambayo inaniruhusu kufanya kazi, kujifunza na pia kujitunza bila kuhisi nimebanwa sana. Badala ya kufuata mfumo ngumu, napendelea mfumo unayo badilika lakini bado una nidhamu. Hiyo pia ni aina ya ubunifu kwa sababu inahitaji kujitathmini na kujielewa mwenyewe. Kitu kingine kinachonifanya nijione mbunifu ni uwezo wa kujifunza na kuunganisha maarifa kutoka maeneo tofauti. Naweza kuchukua wazo kutoka sehemu moja ya maisha na kulitumia sehemu nyingine kabisa. Kwa sababu, kwa mfano somo nililojifunza kutokana na changamoto fulani linaweza kusaidia kuboresha uamuzi wangu katika eneo tofauti kabisa. Hii hunifanya niwe mtu anayekua kila wakati na asiye ogopa kubadilika au kujaribu mambo mapya. Hata hivyo, ninaamini, ubunifu si kitu cha kujisifia tu bali ni jukumu. Mtu mbunifu anatakiwa awe tayari kukosea, kujifunza kutokana na makosa na kurekebisha alichofanya awali. Mimi hukubali kwamba si kila wazo langu huwa sahihi, lakini kuwa tayari kulipitia upya, kulirekebisha au hata kuliacha kabisa kama halifanyi kazi. Uwezo huo wa kujikosoa na kujirekebisha nayo ni sehemu ya ubunifu.

Ndiyo, napenda sana kwangalia nyota na ni moja ya mambo yanayo nipa utulivu wa kipekee sana wa akili na moyo. Kwangalia nyota kwangu si shuguli ya kawaida tu ya kupitisha muda, mbali ni wakati wa kutafakari, kujitafutia utulivu na kujiunganisha na mawazo yangu ya ndani. Mara nyingi napenda kufanya hivyo nikiwa mahali tulivu Hasa usiku ambapo anga likowazi na muanga wanyota unaonekana vizuri bila kuvurugwa na kelele au pilka za mchana. Kinachonivutia zaidi ni hisia ya unyenyekevu inayo niijia Unapangalia anga kubwa ililo nyota zisizo na idadi nagundua jinsi dunia ilivyo ilivyo kubwa sana na kubwa na jinsi sisi wanadamu tulivyo wadogo ndani yake hiyo hunisaidia kupunguza presha ya maisha ya kila siku kwa sababu matatizo mengi ambayo yanonekana makubwa mchana. Usiku chini ya nyota huonekana kuwa madogo na au angalau ya naweza kushugulikiwa taratibu. Nikama nyota ya nanikumbusha kwamba maisha ya na mzunguko wake na hakuna kitu kinachodumu milele.

Napiga picha si kila siku lakini pia si mara chache sana. Ningesema napiga picha kulingana na hali au mazingira Mimi si mtu wa kupiga picha kila dakika kwa mazoea bali napenda kupiga picha pale ninapohisi kuna kitu cha maana Kitu cha maana kinachostahili kukumbukwa Hivyo basi kuna nyakati napiga picha mara nyingi ndani ya siku chache halafu, kuna nyakati nyingine ninaweza kupita hata wiki bila kupiga hata picha moja. Mara nyingi napiga picha pale ninapokuwa katika tukio au mazingira maalum kwa mfano nikisafiri, nikitembelea semu mapya, au nikiona mandhari nzuri ya asili kama jioni yenye machuo mazuri au anga lenye mvuto wa kipekee Hapo huwa nahamasika kutoa simu au kamera na kupiga picha hizi ni picha ambazo sipigi kwa ajili ya mitandao tu bali ni kwa ajili ya kumbukumbu zangu binafsi Napenda kuwa na kumbukumbu zinazonikumbusha mahali nilipofika na hali ilivyokuwa wakati huo.